Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto hasa jioni. Maji ya moto hunisaidia kupumzika mwili na kuondoa uchovu wa siku mzima. Baada ya kuoga hivyo nahisi niko huru na tayari kulala au kupumzika vizuri na mawazo yangu nayo yanakuwa mazuri.

Rangi nayoipenda zaidi ni rangi blue. Napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Pia hunifanya nijisikie niposawa kifikra na ninaweza kufikiria vizuri. Kwa upande wangu, blue ni rangi inayo vutia lakini pia ni ya heshima na haichoshi macho.

Kinywaji baridi ninachokipenda ni soda baridi, hasa ile iko fresh kabisa, napenda kwa sababu huniburudisha na kunipea nguvu kidogo hasa nikiwa nimechoka. Wakati wa jua kali au nikiwa nyumbani napumuzika, soda baridi unifanya nijisikie vizuri na kunifuraisha.

Napenda sanaa ya mziki na uchoraji. Mziki uniguza sana kwa sababu hunipa hisia na kunifanya nijisikie vizuri kulingana na hali nilio nayo. Uchoraji nao napenda kwa sababu unaonyesha ubunivu na mawazo ya mtu bila kutumia maneno. Aina hii ya sanaa unifanya nitulie na kufuraia uzuri wa ubunifu wa binadamu.

Kituo cha TV ninacho kifuatilia mara nyingi ni Citizen TV. Napenda kwa sababu wanatoa habari kwanjia rahisi na ya kueleweka. Pamoja na vipindi vya burudani na elimu. Kituo hiki hunisaidia kubaki na taarifa za nchi na pia kuniburudisha wakati wa kupumzika nyumbani.

Habari nyingi nazipata kupitia runinga na simu yangu. Mara nyingi nafuatilia vituo vya habari kwenye tv na pia nasoma habari mtandaoni kupitia simu. Kama kwenye mitandao ya kijamii na tovuti za habari, njia hii hunisaidia kupata taarifa haraka na kujua kinachoendelea ndani na nje nchi.

Zana za digiti nazozitumia kila siku ni simu ya mkononi na kompyuta. Simu naitumia kwa mawasiliano kupata habari na mitandao ya kijamii. Kompyuta naitumia zaidi kwa kazi, kuandika na kujifunza mambo mapya. Zana hizi hunisaidia kurahisisha maisha na kuokoa muda.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kujitaegemea kikamilivu na tamani kuwa na kazi au biashara itakayo niwezesha kuishi vizuri na kuwasaidia familia yangu. Pia ningependa kuwacha alama nzuri kwa jamii kwa kufanya jambo lenye maana itakalo wanufaisha wengine na kunipa amani ya moyo.

Kitu kinacho nifurahisha sana ni kuona juhudi zangu zikifanikiwa. Nikifanya jambo na nikaona matokeo mazuri nahisi furaha kubwa na motisha ya kuendelea. Pia nikikaa na familia au marafiki wangu kwa amani nikicheka na kusahau stress za maisha. Meoyowangu hutulia na najisikia furaha ya kweli.

Nikiwa kazini na nikikutana na tatizo, kwanza nachukua muda kulielewa vizuri bila haraka, naangalia chanzo cha tatizo na adhari zake, alafu nafikiria suluhisho linalowezekana. Ikiwa ni lazima nawashirikisha wenzangu au naomba ushauri, kisha nachukua hatua kwa utulivu na uwajibikaji hadi tatizo litatuliwe.

Ninapo karibia muda wa mwisho na jitahidi kujipanga mapema. Kwanza naangalia kazi liyo baki na kuiweka kwa vipaumbele. Natuoa vitu vinavyo nifuruga ili nijikite kwenye kazi moja moja. Pia na hakikisha nafanya kazi kwa umakini na haraka lakini bila presha nyingi. Hila nikamilishe kazi kwa wakati unaotakiwa.

Ninapoandaa ripoti za kazi, kwanza nakusanya taarifa zote muhimu nilizofanya. Kisha naziorodhesha kwa mpangilio mzuri kuanzia utangulizi hadi hitimisho. Najitahidi kutumia lugha raisi na wazi ili mtu yeyote aelewe. Baada ya hapo napitia tena kurekebisha makosa kabla ya kuwasilisha.

Kwa kiasi fulani napenda chakulcha haraka lakini sio sana. Nakipenda pale tu ni napokuwa na haraka au nimechoka sana. Hata hivyo napendelea zaidi chakula cha nyumbani kwa sababu ni cha afya na hunishibisha vizuri. Chakula cha haraka nakiona kama mbadala wa muda. Sio kitu cha kila siku.

Ndiyo napenda hesabu kwa kiasi fulani, hesabu unifanya nifikirie kwa umakini na kunisaidia kutatua matatizo kwa mantiki ingawa wakati mwingine huwa ngumu, napenda pale ninapoelewa na kupata jibu sahihi, inanipa hisia ya kurithika na kuniongeza kujiamini.

Kila jioni kabla ya kulala napenda kutulia kwanza. Mara nyingi naacha simu kidogo nafikiria jinsi siku imeenda na kupanga mambo ya kesho. Wakati mwingine nasikiliza mziki laini au nasoma kitu kifupi. Haafu naomba au kutafakari kidogo. Ndipo nijisikie nipo tayari kulala kwa amani.

Kwa kawaida nafua nguo mara moja au mara mbili kwa wiki, inategemea shughuli nilizofanya na idadi ya nguo nilizozitumia. Napenda kufua kwa mpangilio ili nisikusanye nguo nyingi, kufua kwa wakati unisaidia kuwa msafi na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Napendelea mazingira ya kazi yalio tulivu na yenye heshima. Mahali ambapo watu wanashirikiana na kusaidiana unifanya nifanya kazi kwa moyo mzuri. Pia napenda sehemu ilio safi na yenye mpangilio mzuri kwa sababu unisaidia kuzingatia kazi bila usumpufu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Nikiwa kazini na nikigundua udhaivu wangu kwanza naukubali bila kujificha. Kisha najitahidi kujifunza zaidi au kuomba msaada pale ninapohitaji. Pia najiwekea muda wa kujiboresha kama kusoma au kufanya mazoezi zaidi. Kwa kufanya hivyo, udhaifu hubadilika kuwa fursa ya kukuwa na kuwa bora kazini.

Ndiyo, nishaiwai kufanya yoga mara chache. Nilifanya hasa nilipokuwa nataka kutulia mawazo na kupunguza stress. Yoga hunisaidia kupumua vizuri na kujisikia mwepesi mwilini. Baada ya kufanya, nahisi utulivu na akili na mwili wangu unakuwa na nguvu na ustawi zaidi.

Ndio najitahidi kugawanya taka zangu, taka za chakula na mabaki naweka kando na zile za plastiki au karatasi nazitenganisha. Nafanya hivi ili kusaidia usafi na kulinda mazingira. Inanifanya nijisikie nimechangia kitu kizuri kwa jamii na kupunguza uchafu unaodhuru mazingira.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya. Napenda kufanya hivyo kwa sababu hunipea uzoefu mpya na kunifungua mawazo kuhusu tamaduni tofauti. Wakati mwingine napata ladha mpya, ninayoipenda sana. Kuonja chakula kipya, hunifanya nijisikie, nimejifunza kitu na kuniletea furaha.

Kumbu kumbu ya kutisha nilio waikuwa nayo, nisiku nilipopotea nikiwa mdogo, nilikua mahali pasipojulikana na sikuwaona watu niliokuwa nao. Nilihisi hofu na kuchanganyikiwa sana, lakini badaye nilisaidiwa nikarudi salama, tukio hilo lilinifundisha kuwa makini na kuthamini usalama.

Naifadhi pesa kwa kujipangia bajeti yangu mapema. Kila nikilipwa au nikipata kipato. Naweka kiasi fulani kando kabla ya kutumia. Najitahidi kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kujiwekea malengo ya kuokoa. Pia naweka naweza kuhifadhi pesa benki au kwenye njia salama ili nisisiguze kwa kirahisi.

Ndiyo, napiga kura. Nafanya hivyo kwa sababu ninaona ni haki na wajibu wangu kama raia. Kupiga kura, unipea nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya nje na kuchagua viongozi ni nao waamini. Hengawa kura moja ni ndogo naamini inamchango katika mstakabali wajamii na taifa kwa jumla.

Ndiyo, nishawai kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni uzoefu mzuri na wakusisimua kwangu. Nilifuraia kuona mambo kutoka juu na kufika mahali kwa haraka. Ingawa nilikuwa na wasiwasi kidogo mwanzoni, baadaye nilijisikia salama na kufuraia safari yote.

Asubuhi mara nyingi nakula chai pamoja na mkate au vitafunwa nyepesi. Wakati mwingine na kunywa maziwa au kula mayai kulingana na muda nilio nao. Chakula cha asubui hunisaidia kupata nguvu ya kuanza siku na kunifanya nijisikie tayari kwa shughuli za kila siku.

Hasubuhi ya leo niliamuka mapema kama saa kumi na moja. Kitu cha kwanza nilichofanya ni kuwosha uso na kupanga mawazo ya siku. Kisha nikala chai na mukate kidogo. Bada ya hapo niliandaa vitu vyangu na nikaenda kazini. Hasubuhi hii nilijihisi vizuri na mwenye nguvu. Nikiwa na matumaini ya kufanya kazi zangu kwa utulifu na mafaniki.

Mchezo ninao upenda zaidi kwenye olimpiki ni mbio za kasi hasa mita mia. Naupenda kwa sababu ni wakusisimua na unaonyesha nguvu kasi na maandalizi ya kweli ya mwanariadha. Mchezo niliowai kufurahia sana ni ule wa olimpiki ambao Usain Bolt alishinda kwa urahisi na kuvunja rekodi. Napenda kwa sababu ya kujiamini na bidii yake. Nikitazama michezo ya olimpiki na hisi msisimko. Motisha na fahari kubwa kuona watu wakitimiza ndoto zao.

Harufu nayoipenda zaidi ni ya chakula kinachopikwa nyumbani, hasa chai au chakula cha jioni, mara nyingi nahisi jioni au asubui mapema. Harufu hii unikumbusha nyumbani na familia na nyakati za utulifu. Nikihisi harufu hii moyo wangu hutulia najisikia salama na napata furaha ya kawaida inayo nipa amani.

Kwa upande wa mpira waki rugby, waki marekani, timu ninayo ninayoiona bora ni Kansas City Chiefs naipenda kwa sababu wanacheza kwa nidhamu, kasi na mbinu nzuri. Mara nyingi huonyesha umoja na kupambana hadi mwisho. Nikitazama wakicheza nahisi msisimko na furaha. Na inanipa motisha kuona kazi ya timu ikizaa matunda.